Ninapenda kununua vitu vya asili na maarifa ninapenda zaidi kununua vitabu vya kali vya hekima licha ya miti na ya matunda kwa ajili ya bustani yangu napenda bustani yangu likiwa lile lenye mandhari mazuri na linakaa vizuri na pia napenda kununua vifaa vya kisasa vinavyoboresha faragha na usalama wangu.

Ninaweza kuzima teknolojia, ninaamini kwa muda mwafaka, wa kuzima simu yangu kabisa ni saa moja kabla ya kulala ili kulinda utulivu wangu wa kiakili. Na pili, ninaweza kufanya ni kujitenga kidijitali, mara baada ya mchana kuisha, ninaanza mchakato wa kujitenga na vifaa vyote vya kidijitali. Na pili napata chai ya jioni, mimi hupenda kunywa chai ya tangawizi na chai ya majani, wakati wa hali hizi, wa saa hizi tulivu, ili kupumzisha akili. Lingine ninalofanya ni kula mlo mwepesi, huwa ninakula mlo mwepesi mara nyingi, ukiwa ni samaki, kama sehemu ya maandalizi yangu ya kulala. Na baadaye naweza kusoma na kutulia. Mimi hutumia muda wa kusoma vitabu kwa mwanga fifia ili kupoza akili kabla ya kupitwa na usingizi.